Kazi ya kibinafsi ninaipenda kwa sababu ni kazi ambao mwenyywe unajihukumu mwenyewe unajipangilia au mwenyewe unajihesabu kuliko kazi ya kulipwa ambayo wanakuhesabia wakati. Uko limited lakini kazi ya kibinafsi unakuwa uko free na uko uhuru unafanya unachokipenda.

Ndiyo, hiyo kweli kama mtu wa marketing and sales, home management, hiyo nafuatilia kwa sababu ndiko napopatia wateja, ndiko najua kinachoendelea, na hapa na pale najua kwa sababu mostu mara nyingi ya wateja watoka inje, najua kinachoendelea duniani, na mi inanisaidia kujiandaa katika biashara katika kazi yangu.

Kwa sababu wakati mimi nilikuwa mtoto, nilikuwa nacheza mpira football, mpira wa miguu, sasa mimi ndio nilikuwa natengeza mpira kwa plastic paper. Lakini sasa, mimi utotoni, eh, nilikuwa nikienda kucheza, wakinikasirikisha mpira na ubeba, nilikuwa rafiki yangu jirani kabisa, uyo ndio nilikuwa, na tunaji enjoy kabisa.

Ndiyo, hiyo nanii GPS inanisaidia kwa sababu kwa saa ingine kama mtu mtu mtu mtu tatuonane Anabai kupa mahali fulani, anatumia link mahala alipo ya Jepes inamkuta pale. Hau nikisafiri, nikitaka kutafuta sehemu fulani, teksi, restaurant na kunanisaidia sana. Hiyo napenda kabisa, ndiyo.

Ndiyo hesabu napenda kwa hesabu si biashara, hesabu ni biashara, napiga hesabu najua hapa umeomba, hapa umefaidika, hiyo napenda kabisa. Hesabu ndio ndani yangu kabisa, financial hiyo naipenda kabisa. Na ndio inanifanya siku kila siku najua hapa nimetumia pesa ngapi, hapa nimeingiza ngapi, nakuwa na hesabu.

Ee mvua napenda, mvua napenda sana, napenda mvua na pia inyeshe nikuwa ndani, kama niko kazini, kama niko sehemu, naangalia kwa kioo, kama kioo ya dirisha, kama nilovyo endesha gari, napenda ile maji ikianguka ili, napenda ile maji ikianguka ili, napenda kabisa, hiyo ni sawa kabisa, napenda mvua.

Timu yangu minapenda ni Real Madrid, Real Madrid, eh kuna kipindi nimependa muda mrefu, Real Madrid eh kwanzia kama ya miaka kumi inazidi. Na nimependa wakati Real Madrid ilicheza na Barca, ikaipiga kabisa, eh mi napenda kabisa Real Madrid ni timu yungu kabisa. Kwa sababu ni wachezaji wa kujitolea na wanacheza vizuri. Kwa hivyo.

He hiyo napenda, mi kwa gari nikifika nyumbani, huwa natuoa viatu nakuenda kwa mguu, natembea wani, napitapita, he hiyo napenda, napenda kabisa, napenda kufanya kutembea kwa mguu, hata mahali napoishi mtaani napitapita na kwa mguu, hei hiyo napenda kweli hiyo ni sawa sawa napenda na, enjoy.

Haa jamani kitanda hiki haa kinataka nini tena hafu mgongo wangu haa apana utu wa mgongo hapa utaumia kabisa haa kitanda kizuri soft kabisa mpaka kinanisaidia mimi nilale vizuri kabisa kwa sababu haa tayari mimi nikiwa na lala napenda nipumzike ni kuwe sawa ni tuna enjoy doi doi.

Sifa, husema wema kwa kiongozi mzuri ni kwamba huyo kiongozi anapaswa kuwa mfano wa watu wengine. Anakuwa kuwa mirror ya watu wengine. Watu ndiyo waanakuwa wanaangalia. Hii, kama linda. Yeye ndiye wa kujitolea, aende akionyesha watu njia. Na inikesi kuna kuwa shida, anawasikiliza watu na kutatua tatizo.

Simu yangu huwa naitumia kwa mawasiliano na kitu ingine mi napenda online business, online business kama mambo ya mining, kuna nyingine inakuwa passive income kama kama handgaini na pawns, izuna aplikatiwa zunatumiaga manani wifi au data mobile, maingi simu yungu nakua kwa biashara.